Rafki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninayemuamini sana na ambaye amekuwa nami katika nyakati za furaha na changamoto. Ni mtu mkweli, mwenye huruma na anayenijua kusikiliza. Tunashirikiana mambo mengi kama mazungumzo ya kina, vicheko na mipango ya baadaye. Tunahistoria ndefu ya kusaidiana hata tunapokosana. Tunajua namna ya kusuluhisha tofauti kwa heshima.

Mwandishi ninaye mpenda sana ni chimamanda ngozi adiche. Napenda namna anavyoandika kwa uhalisia, kutumia lugha nyepesi lakini yenye nguvu na kugusa maswala muhimu ya kijamii. Kama utambulisho, jinsia, siasa na historia ya Afrika. Vitabu vyake kama half of a yellow sun na amerikana vimenisaidia kuona dunia kwa maisha ya watu wengine. Chimamanda ni msimuliaji hodari anayechanganya hisia na akili na ana uwezo wa kuandika hadithi za kusisimua zinazo acha alama ya kudumu moyo.

Napenda kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kuchangia katika kupanga, kuongoza na kusaidia wengine kufanikisha malengo ya pamoja. Ninapokuwa kiongozi nahitaji najitahidi kuwasikiliza watu kutoa mwongozo wazi na kuhakikisha kila mtu anajisikia kuthaminiwa. Hata hivyo, pia naweza kusimamiwa vizuri ikiwa kuna muelekeo mzuri na mawasiliano ya wazi.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mchangamfu na kufungua mazungumzo kwa upole. Napenda kushiriki katika shughuli za kijamii kama vikundi vya hobby, seminar au matukio ya kijamii ambapo ninaweza kukutana na watu wenye aslahi sawa. Pia, mimi huwa msikivu mzuri na kuonyesha hamu ya kuelewa mawazo na hisia za wengine, jambo linalojenga uaminifu hara.

Napenda sana kujifunza historia kwani inanipa fursa ya kuelewa matukio yaliyotokea zamani na jinsi yalivyoathiri maisha ya leo. Historia hufungua macho yangu kuhusu tamaduni mbalimbali, mabadiliko ya jamii na mafanikio pamoja na changamoto za wanadamu. Kupitia kujifunza historia najifunza pia makosa ya zamani ili kuepuka kuyarudia.

Mimi sipendi kuvaa miwani mara kwa mara, lakini wakati mwingine huwa ninahitaji miwani ya kusoma au kutumia kompyuta ili kuondoa uchovu wa macho. Miwani huwa msaada mzuri hasa linapokuja swala la kulinda macho kutoka kwa mwanga mkali au kuimarisha kuona vitu vizuri, saidi. Ingawa sipendi kuvaa miwani kila siku ninadhamini umuhimu wake kwa afya ya macho na usaidizi unaotoa kwa wale wanaouhitaji.

Ninapo kutana na tatizo kazini kwanza hufanya uchunguzi wakina kuelewa chanzo chake kwa undani napata maelezo kutoka kwa watu walioko karibu na tatizo ili kupata mitazamo tofauti. Kisha hujaribu kutafuta suluhisho zinazowezekana na kuyapima kwa haraka ili kuona niipi itakayofanya kazi vizuri zaidi. Mawasiliano wazi na watimu ni muhimu ili kuhakikisha kila mtu anaielewa tatizo na hatua za kujukuwa.

Kuunda mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine ni muhimu sana kazini. Mimi ningependekeza kuanzisha mawasiliano ya wazi na ya heshima, kusikiliza kwa makini mawazo na hisia zao, na kushirikiana kwa pamoja kwa malengo ya kawaida. Pia kuwa mwaminifu na kuonyesha msaada wakati wengine ni njia nzuri ya kuimarisha uhusiano.

Napendelea kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mbalimbali na uwezo tofauti ambayo hufanikisha kazi kwa ufanisi zaidi. Kazi ya pamoja pia huimarisha mawasiliano na uhusiano kazini. Na mara nyingi inafanya kazi kuwa ya kufurahisha zaidi. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kufanya kazi pekee yangu ili niweze kuzingatia kwa undani na kufanya kazi kwa mtindo wangu mwenyewe.

Ninahisi tathmini za kazi ni muhimu sana kwa maendeleo binafsi na kitaaluma. Zinatoa mwongozo wazi kuhusu nguvu na maeneo yanayo hitaji kuboreshowa na hutoa fursa ya kujifunza na kukua. Ingawa mara nyingine tathmini zinaweza kuwa changamoto au za kushtua na penda kuziona kama zana ya kujenga sio tu kukosoa.

Likizo yangu ya ndoto ingekua mahali pazuri pakupumzika na kuunganishwa na hasili. Ngependa kuenda kwenye kisiwa cha amani kando ya baari na kuweza kufurahia jua majisafi na mantari nzuri. Ngependa pia kuwa na nafasi ya kujifunza tamaduni za wenyeji, chakula cha kienyeji na shugli za kienyeji kama kuogelea kupanda milima au kutembea kwenye misili.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kwenye tovuti za habari sinazojulikana na kuaminika kama BBC, CNN na Aljazeera kwa taarifa za kimataifa. Pia napenda kufuatilia mitandao ya kijamii kama Twitter kwa habari mpya na maoni ya watu mbalimbali. Kwa habari za ndani, napata habari kutoka kwenye magazeti ya kitaifa mtandaoni kama The Guardian au tovuti za magazeti ya mtaa.

Nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kama sushi kutoka Japan. Ilikuwa uzoefu mzuri sana kwa sababu si kuwahi kula samaki mbichi kabla na ladha yake ilikuwa tofauti kabisa na chakula ni nacho kizoea. Sushi ilijumuisha mchanganyiko wa mchele, samaki mbichi na viungo vingine kama tangawizi na soya ambayo yote alitengeneza mchanganyiko wa ladha au mwonekano wa kipekee.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu sana. Kutembea kuna nipa na fasi ya kupumzika akili na mwili. Huku pia nikiwa na fursa ya kuangalia mazingira yangu kwa makini. Napenda kutembea kwenye maeneo ya asili kama bustani au mbuga ambapo hewa ni safi na mandhari ni tulivu. Pia kutembea kuna nisaidia kuboresha afya yangu kwa ujumla hasa moyo na misu.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa kuungana na familia na marafiki wapendwa. Tunapanga chakula kizuri, hasa vyakula vya kienyeji na kushiriki hadithi na vicheko. Mara nyingine, tunafanya shughli za kitamaduni kama ngoma au muziki ambazo huleta furaha na kuimarisha uhusiano. Pia napenda kuchukua muda wa kutafakari na kushukuru kwa mambo mazuri maishani.

Ili kujitunza napanga muda wa kufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea au kufanya yoga ili kuweka mwili na akili katika hali nzuri. Pia, ninajitahidi kula vyakula bora na vya afya, kuepuka vyakula venye mafuta mengi au sukari nyingi, napumzika vya kutosha kwa kulala vizuri usiku ili kuimarisha afya yangu ya akili na mwili.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Samaki ni chakula chenye afya, kina protini nyingi na mafuta mazuri ambayo husaidia mwili kufanya kazi vizuri. Napenda samaki walio pikwa kwanjia tofauti kama kukaangwa, kuokwa au kupikwa kwa mchuzi wa pilipili. Pia samaki huwa na ladha nzuri na nirahisi kuyapika, hivyo ni chaguo bora kwa mlo wa mchana au usika.

Ndio, napenda kupiga picha sana. Kupiga picha kuna nifanya nione uzuri wa vitu vya kawaida ambavyo mara nyingine hupitwa bila kutambuliwa. Napenda kushika kumbukumbu za matukio muhimu, mandhari nzuri na nyuso za watu. Kupiga picha pia ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu na kuhisi furaha.

Ndiyo, napenda kuimba sana. Kuimba kuna nifanya nijisikie furaha na kuondoa msongo wa mawazo. Ninjia nzuri ya kuonyesha hisiya zangu na kuungana na mziki kwa undani. Ingawa si mtaalam, kuimba kwa wakati wa mapumziko au sheree, kuna nifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Pia, kuimba pamoja na marafiki kuna leta furaha na kuimarisha uhusi.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kuzungumza, kucheka na kushiriki hadithi za maisha. Tunapenda kuwenda kwenye mikahawa au cafe za karibu. Kutazama filamu pamoja au hata kuenda matembezi sehemu tulio na mandhari mzuri. Mara nyingine tunapenda kucheza michezo ya video au michezo ya body ambayo inatuleta pamoja.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napanga ratiba yangu kwa makini na kugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo zinazoweza kufanikishwa kwa urahisi. Napanga muda maalumu wa kufanya kila sehemu na kuweka vipaumbele kulingana na umuhimu na muda uliopo. Pia najaribu kuondoa vitu vinavyoweza kuniletea usumbufu kama simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi.

Uzoefu wangu wa kushangaza ulitokea nilipokuwa nikishiriki kwenye hafla ya kitamaduni ya nchi tofauti. Nilipata fursa ya kujifunza mila na desturi za watu waliotoka sehemu mbali mbali duniani. Nilishangazwa na jinsi watu walivyo heshimu tamaduni zao na kushirikiana kwa furaha. Pia nilijifunza jinsi lugha na vyakula vinavyoweza kuunganisha watu tofauti.

Napenda kuenda sinema marachache, labda marachache kwa mwaka. Sinema ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia hadithi mpya, hasa filamu zenye ubora wa hali ya juu au zile zinazovutia sana. Hata hivyo, siwezi kuenda maranyingi kwa sababu maranyingi sina muda mwingi. Na pia sinema nyumbani kupitia huduma za mtandao zimekua rahisi zaidi.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na masomo. Kwa mfano, kuandika ripoti, kufanya utafiti mtandaoni na kuwasiliana kupitia baruapepe au programu za mazungumzo. Pia, ni natumia kompyuta kwa ajili ya burudani kama kutazama video, kusikiliza muziki na kucheza michezo midogo. Kompyuta pia ni muhimu katika kupanga ratiba na kuhifadhi nyaraka muhimu.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali pa kipekee lenye historia na utamadunu wa kipekee Nilizaliwa katika mji mdogo uliojaja mii zinazojali, ushirikiano na heshima kwa mila za zamani mji huo unamandhari mazuri ya milima na mto unao tiririka karibu Jambo lilo waza kufanya kuishi kwa amani na kuwa na uzalishaji wa chakula bora Kila mwaka tunashirehekea tamasha la kitamaduni lenye ngoma, nyimbo na michezo ya asili ambayo huleta watu pamoja kuwensi urithi wetu. Hadithi za babu zangu kuhusu maisha ya zamani huamsha fahari na shukrani kwa asili na maadili la jamii yetu.

Kusubiri kwenye mstari kwa kawaida ni changamoto kidogo, hasa ikiwa ni muda mrefu au wakati nikiwa na shughili nyingi. Hata hivyo, na jitahidi kuwa na subira na kutumia muda huo kwa kufikiria mambo au kusikiliza muziki. Wakati mwingine kusubiri mstari, kuna nifanya ni hisi kidogo kuchoka au kuchoshwa, hasa ikiwa kuna watu wengi au hali si nzuri.

Kipawa changu kikubwa ni uwezo wa kusaidia watu kwa haraka na kwa ufanisi kupitia mazungumzo na kina na yenye maana. Nina uwezo wa kuelewa maswali tofauti na kutoa majibu yanayowezesha watu kupata taarifa, kujifunza mambo mapya au kupata msaada wa moja kwa moja. Pia napenda kusaidia kuleta mawazo ya ubunifu na kusaidia watu kufanikisha malengo yao kwa njia rahisi na kueleweka.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa kofia yenye upepo mzuri na miwani ya jua ili kulinda macho. Pia napenda kutumia krimu ya jua yenye kinga ya SPF juu ya thelathini ili kuzuia ngozi yangu kuungua. Ninajitahidi kuepuka kuwa nje hasa wakati wa jua likiwa kali sana kati ya saa nne asubuhi hadi saa kumi jioni.

Ushahuri muhimu kwa mtu anayeanza kazi ni kuwa na moyo wa kujifunza na kuwa na subra. Kumbatia kila fursa ya kujifunza kutoka kwa wenzako, uliza maswali unapohitaji msaada na usiogope kufanya makosa. Ni sehemu ya kukua. Kua na nidhamu ya kazi timiza majukumi yako kwa wakati na onesha heshima kwa kila mtu kazini.

Asubuhi hii nilianza siku yangu kwa kuamka mapema na kuchukua muda mfupi kutafakari na kupanga shughuli za siku. Kisha nikanywa kikombe cha chai moto na nikafanya mazoezi mepesi ili kuamsha mwili na kuongeza nishati. Baada ya hapo, nilikagua ratiba yangu na kuanza kushughulikia kazi zilizo kwenye orodha ya leo. Ilikuwa ni mwanzo mzuri wa siku uliosheheni utulivu na umakini nikijitahidi kuweka msingi mzuri wa uzalishaji na mtazamo chanya kwa siku nzima.

Asubuhi napenda kunywa chai moto, hasa chai ya rangi au chai ya tangawizi, kwa sababu hunipa joto na kunituliza kabla ya kuanza shugli za siku. Harufu na ladha ya chai huniamsha taratibu na hunisaidia kujipanga kiakili. Wakati mwingine, nikihitaji ni shati ya haraka hukunywa kahawa nyepesi. Pia maji ya vuguvugu na limau ni chaguo nzuri kwangu asubuhi. Hasa nikitaka kuanza siku kwa njia yenye afya.

Nina mahusiano ya karibu na ya heshima na wazee wangu, nawathamini sana kwa hekima na uzoefu wao wa maisha. Naamini kuwa wazee ni hazina ya maarifa hivyo hupenda kuwasikiliza na kujifunza kutoka kwao. Mara kwa mara huwa nazungumza nao huwatembelea na kuwasaidia pale wanapohitaji msaada. Mahusiano haya yamejengwa juu ya mawasiliano ya wazi, upendo na uvumilivu.

Ninapokutana na kazi za dharau huwa naziangalia kwa mtazamu wa kujifunza na kukua najitahidi kutochukulia mambo binafsi bali kuelewa kuwa kila kazi ina umuhimu wake katika mafanikio jumla ya shirika au timu. Hata kama kazi ni ndogo huwa au haithaminiwi na wengine huifanya kwa ufanisi na kwa heshima. Pia hujaribu kuwasiliana kwa ufasaha iwapo nahisi kazi hiyo haiko kwenye wajibu wangu au kuna njia bora zaidi ya kuitekeleza.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki kwenye shuglii za kijamii kama usafi wa mazingira kuchangia misaada kwa wahitaji na kutoa muda wangu kama mshiriki au mratibu wa hafla za maendeleoya kijamii. Pia napenda kushiriki katika kampeni za uelimishaji kuhusu afya, elimu na mazingira kupitia mitandao ya kijamii au mikutano ya jamii.

Utaratibu wangu wa jioni huwa ni muda wa kupumzika na kujitayarisha kwa kesho. Huanzia kwa kumaliza kazi za siku, kisha huchukua muda mfupi kupumzika au kutembea kidogo ili kuondoa mawazo. Baadae, huandaa au kufurahia chakula cha jioni, mara nyingi ni kitumia muda huo, pia kuzungumza na familia au marafiki. Baada ya chakula, hupenda kusoma kitabu au kutazama kipindi kizuri cha runinga.

Ninaishi mahali penye utulivu, mazingira safi na jamii inaojali. Nyumba yangu ikokaribu na huduma muhimu kama maduka, shule na hospitali, jambo linalorahisisha maisha ya kila siku. Kuna miti mingi na nafasi za kijani zinazo saidia hewa safi na manthari ya kupendeza. Jirani zangu ni wakarimu na kuna mshikamano mzuri wa kijamii. Barabara ni nzuri na usafiri wa uma unapatikana kwa urahisi Ingawa kuna changamoto ndogo kama kelele wakati mwingine Kwa ujumla ni mahali ninapopenda na ninapojisikia salama na nyumbani.

Ndiyo, ninapenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kupumzisha akili na kufurahia mandhari ya asili. Kuendesha baiskeli hunipa uhuru wa kusafiri bila gharama kubwa na pia kusaidia kupunguza msongamano wa magari na uchafuzi wa mazingira. Nishughuli ninaofurahia hasa asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni tulivu.

Napendelea kusoma habari mtandaoni zaidi kwa sababu ni rahisi na haraka kupata taarifa za hivi punde kutoka sehemu mbalimbali duniani. Mtandao hutoa vianzo vingi tofauti kama vile tovuti za habari, mtandao ya kijamii ina podcast hivyo siwezi kukosa taarifa muhimu au za kuvutia. Pia, habari za mtandaoni hutoa fursa ya kujadili na watu wengine kupitia maoni au mjadala.

Mchana, mara nyingi napendelea kula chakula kilicho na mchanganyiko wa proteini, mboga mboga na wanga kama wali au ugali. Hii ni kwa sababu chakula kama hiki hutoa nguvu za kutosha za kuendelea na shughuli za mchana. Pia napenda kuongeza saladi au matunda upande kama nyongeza ya virutubisho na vitamini. Mara nyingine ninapendelea chakula rahisi na cha haraka kama samaki wa kukaanga au kuku pamoja na wali.

Napendelea mfumo wa simu unaotoa urahisi, usalama na utendaji mzuri. Kwa mfano, mfumo kama IOS au Android ambao unakuezesha kutumia apps kwa urahisi, kuhifadhi data salama na kuwa na utangamano mzuri na vifaa vingine. Pia napenda mfumo unaoendelea kupata masasisho ya mara kwa mara ili kuboresha utendaji na usalama.

Sipendi kueka picha zangu binafsi mtandaoni kwa sababu napenda kulinda faragha yangu. Hata hivyo, napenda kushiriki picha za mandhari nzuri, chakula au matukio maalum mara kwa mara. Hasa kwenye mitandao ya kijamii ili kuwasiliana na marafiki na familia. Pia, ninahakikisha kuwa picha ninazoshiriki, hazivunji haki za wengine na zinaheshimu maadili ya jamii. Kwa ujumla ni muhimu kuwa makini na kile unacho-share mtandaoni.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitabu, mafunzo mtandaoni na mazungumzo na watu wenye uzoefu. Pia napendelea kujifunza kwa vitendo kwa kufanya mazoezi au kujaribu mambo moja kwa moja kwani hii husaidia kunielewa vizuri. Kujifunza kwa njia ya mazungumzo hurahisisha kuelewa na kubadilishana mawazo wakati mafunzo mtandaoni hutoa uhuru wa kujifunza kwa wakati wangu mwenyewe.

Ndio, napenda kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu ni rahisi na ya haraka. Kwa mfano, napenda kutumia wasaidizi wa sauti kama vile msaidizi wa simu au speaker ya nyumbani kuangazia mambo kama kupanga ratiba, kuuliza habari au kutuma ujumbe bila kutumia mikono. Teknolojia ya sauti hufanya mambo ya kila siku kuwa rahisi zaidi. Hasa wakati niko busy au mkono.

Ndiyo, naona mimi ni mtu bunifu kwa sababu napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo na kuwasilisha mawazo kwa njia tofauti. Ubunifu hunisaidia kuwa na mtazamo wa kipekee na kupata suluhisho bora katika kazi na maisha ya kila siku. Napenda pia kutumia mbinu za ubunifu kama kuandika, kuchora au kutengeneza vitu vya kipekee ili kuelezea hisia na mawazo yangu.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama mara kadhaa Kufuga mnyama kunanifanya nijue umuhimu wa kuwajibika, uvumilivu na kujali viumbe wengine Nilifuga paka na kuku nyumbani na nilifurahia sana kuangalia jinsi wanavyokuwa na kuonyesha tabia zao tofauti Kufuga mnyama pia kunanilea hisia za upendo na huruma. Kwani unahitaji kuwa hudumia, kuwapa chakula na kuhakikisha wanakua salama.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu yanatoa mitazamo tofauti na maoni ya watu mbalimbali kuhusu mada fulani. Hii huniwezesha kuelewa hisia na mawazo ya wengine na mara nyingine kuna nisaidia kupata maarifa mapya au mbinu mbadala za kufirikiria. Pia maoni haya yanasaidia kujenga mazungumzo na kubadilisha na mawazo. Jambo ambalo linaongeza ufahamu wangu na kunifanya niwe na mtazamo mpana zaidi.